Nikiamka kwanza napiga dua kumshukuru mungu kwa kuniamsha na kunipea uhai wa kuona siku ingine. Badae naerekea kwenye bafu kuoga. Kisha natayalisha kiamsha kinywa nakula. Baada ya hapo naosha vyombo na nafanya usafi wa nyumba. Asubuhi yangu nahisi vizuri sana kwa sababu ya kumka vizuri.